Kwa kweli, kuna mambo mengi ambayo ningependa kujifunza, lakini kwa sasa, kitu kimoja kinacho nivutia zaidi ni ujuzi wa kiteknolojia, hasa kuhusu wa akili mnemba au artificial intelligence. Naona jinsi ulimwengu unavyo badilika haraka, na ningependa kuelewa jinsi teknolojia hii, inavyoweza kutumika kutatua changamoto za kijamii hapa kwetu Afrika, kama vile kuboresha kilimo na au huduma za afya. Pia, kando na teknolojia, ningependa kujifunza lugha mpya labda kifaransa au kichina. Kujifunza lugha ni kunisaidia kuelewa tamaduni tofauti na kuwasiliana na watu wengi zaidi duniani. Na amini kwa kujifunza vitu vipya, kila siku kunaifanya akili iendelee kuwa changamfu na kuna nifungulia milango ya fursa nyingi zaidi katika maisha yangu ya baadaye. Kwa kifupi, hamu yangu ya maarifa haina mwisho na niko tayari kuanza safari hii ya kujifunza mambo haya mapya wakati wowote.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege marakadha na kila safari huwa na msisimko wake wakipekee. Na kumbuka mara yangu ya kwanza kabisa kupanda ndege, nilikuwa na sahuku kubwa lakini pia nilikuwa na uoga kidogo. Kitu kinacho nifurahisha zaidi kuhusu kusafiri kwa ndegi ni kila kipindi ambacho ndege inaanza kuruka na kupaa angani. Unapoangalia dirishani, unaona majengo na miti ikizidi kuwa midogo hadi inapotea kabisa kwenye mawingu. Ni jambo la ajabu sana kuona dunia kutoka juu sana. Pia napenda urahisi na kasi ya ndege, inafupisha safari ndefu ambayo ingechukuwa siku nyingi kwa gari ya basi kuwa masaa machache tu. Ingwa wakati mwingine kuna changamoto kama vile kuchelewa kwa safari au ukaguzi mrefu wa usalama uwanjani, bado naamini kuwa ndege ni njia bora na ya kisasa ya kusafiri. Kwa maoni yangu, kusafiri kwa ndege inakupa fursa ya kuona uzuri wa ulimuengu kwa mtazamo tofauti kabisa na kila mmoja anapaswa kupata uzoefu huo angalao maramoja tu.